Ningependa kutembelea mji wa Kyoto Japan kwa sababu ni mji unaojulikana kwa historia yake tajiri, utamaduni wa kipekee na mandhari ya nzuri ya asili. Kyoto ina hekalu nyingi za kale, bustani za kifahari na mitaa yenye utamaduni wa kipekee. Wa Japani ningependa kuona bustani za cherry blossom wakati wa msimu wa maua na pia kujifunza kuhusu mila na desturi.